Nina vipindi vingi vya televisheni ambavyo napenda kuvitazama. Lakini hivi sasa naangalia kipindi cha Mayor of Kingston. Napenda kipindi hicho sana maana huonyesha ujivunio ambao watu wanajituma pale kwenye mji huo wa Kingston. Napata kwamba kuna jamaa pale ambaye anasaidia watu, anapanga watu, anapanga town ikue na nyuustadi.

Napata habari kupitia mitandao ya kijamii, mara mingi pale X Napenda kuingia pale, napata mchacheto pale, napata vitina pale mambo kama haya, unapata ya kwamba sisi wale wa Kenya wengi tunapenda kufuatilia pale X, ndiyo tupate ujumbe ambao ujumbe ambao ni kweli hasa unapata ya kwamba vijana wengi pale, tunapenda kupitia pale X siku, siku baada ya siku kuangalia Kuangali ujumbe wetu pale kujua nini inacho endelea na mataifa na mataifa mengine Naam.

Mara kwa mara mimi ni mimi ukuwa mluhya sasa napenda kukula ugali pata ugali pale na mboga ya kienyeji na proteini, proteini kama nyama, proteini kama samaki, vitu kama hivyo lakini ugali ndicho chakula ambacho napenda kukula kwenye taifa letu Naam.

Mafanikio ya binafsi ambayo natamani kazini ni yule hufanikiwa kuwa yani ya mtu ambaye ako na amejistajabisa na pesa yani pesa ako nayo yey hana shida lolote pali kazini pesa nayo inaingia tu mzuri ni mtu ambaye pia anajituma so napata mii mufanikio yangu natamani kuwa na pesa mingi pesa, pesa ndio kitu ambayo tunatamani maanake pesa ndio ina inaendelesha yani ndio ni hiyo ya kufanya kwa kuwa na maisha mazuri bila pesa maisha yako yana eneza kuwa duni, lakini ukiwa nayo maisha inakuwa sambamba.

Kusema ukweli mimi ningependa kujifunza mambo mengi mapya maanake hii dunia Ujuzi ndio unaosaidia mtu kujimudu hivi sasa ningependa kujifunza kuelewa yaani mambo ya lugha tofauti tofauti. Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa na lugha ya kihispania yaani. Sasa hiyo ndio kitu ambacho nimeeka maanake mimi napenda kusafiri katika hizi taifa zingine ambazo zinaongea Ufaransa na Hispania.

Kumbukumbu za utotoni napata ya kwamba mara kwa mara utotoni tulikuwa watu wenye furaha, watu wenye mchezo, kucheza hapa na pale. Alafu kulikuwa na mjomba wangu pale, alikuwa na gari, alikuwa anapenda kutupeleka pahali pa kujivinjari na kufurahia. Unapata kwamba hiyo ni kumbukumbu ambacho nafurahia. Alafu napata ya kwamba wakati tulikuwa watoto wadogo, napata ya kwamba tukuwa tunajua maisha huku juu. Sisi tulikuwa tu kazi ni kukula na kucheza haujua wazao wametoa wapi hicho kipato, sasa unapata ya kwamba saa hii wakati tumekua watu wazima majukumu yametuandama, sasa unapata ya kwamba kumbukumbu hii ya utotoni ya kutojua namna maisha hiko ilikuwa mzuri sana.

Mimi napendelea kununua vitu kwenye duka kuu manake vitu vingi vya duka kuu ni vitu ambavyo bei yake huwa tu ni iile tu moja haibadiliki mara unaenda kwa duka fulani unapata bei imebadilika bei imebadilika hasa mimi mara kwa mara mimi hupenda kununua vitu zangu kwenye duka kuu haya maduka makuu yani.

Naam, mahali ambapo mimi naishi unapata kwamba ni pale pahali ambapo hauko ndani kwenye town ama kwenye muji una pia hauko ndani kabisa kule mashambani yani Unapata kwa mimi napenda kaa katikati ili niweze kufikia muji haraka na pia Sipendi hayo kelele ya miji yani Sa unapata ukikaa kule ndani mashambani mashambani kule ndani unapata kwamba kuna ule tu yani hali mzuri ya hewa Hakuna kelele mingi, hakuna magari yanapita ovyo ovyo namna kama hiyo Nanilihamiya pahali hapo Nimeishi, nimeeza kuhishi hapo Wakati nilikuwa mtoto mdogo tu kutoka wakati nikuwa mtoto mdogo Alafu eneo hilo ni mzuri sana wanyama, unaona tu wanyama Mi napenda kuona wanyama na mazingira yani Alafu usalama, usalama wa pahali hapa Unapata kwamba kuna usalama yani ule usalama yani, ni mzuri sana Hakuna wezi kumetulia tu kila mtu na mfugo zake na shamba lake ni kulima tu.

Naam, timu ya mpira wa mguu ambao naupenda ni timu kwa jina la Arsenal Unapata ya kwamba, nilianza kushabikia timu hiyo wakati nikuwa mtoto mdogo Unapata mchezo ambao ulinishangaza ni ule mchezo ambao nilienda kucheza ule mchuano wa Champions League na wakacheza didhi ya Barcelona Naamu. Hasa unapata ya kwamba niliweza kushabikia timu yangu lakini ikanileta chini. Naamu. Mchezaji ambao nampenda katika timu yangu ni kwa hivi sasa. Hivi sasa napenda mchezaji kwa jina la Declan Rice. Mchezaji huyu anakuanga beki. Beki wa katikati. Naamu. Nampenda sana. Huwa nasikia mzuri sana timu yangu inaposhinda. Naam.

Naamu, napenda kuendesha baisikeli Nilipendelea kuendesha baiskeli wakati nilikuwa mtoto mdogo nikajifunza Niliweza kuangukaanguka nayo mara kadha wa kadha lakini baadaye nikaweza kuielewa. Ata hivi sasa nina baiskeli langu ambalo napenda kuenda nalo mazoezi. Unapata ya kwamba naeza jioni hapo wakati labda sina kitu cha kufanya naenda nayo mazoezi kini.

Timu ya mchezo ambayo napenda kuhifuatilia ni Arsenal Mimi ni shabiki mkubwa sana wa kandanda haya na mpira wa miguu yaani Unapata kwamba mimi ninapenda kushabikia Arsenal na niiliweza kupendelea nikiwa mtoto mdogo na hivi sasa bado nashabikia Mchezaji ambaye nampenda sana ni Declan Rice Declan Rice ni mchezaji Beki Mnoma sana wa pale katikati.

Kusema kweli, kitambo wakati nilikuwa mtoto mdogo nilikuwa napenda kusoma gazeti Lakini visasa sikuizi gazeti yako kwenye mitandao ya kijamii Sasa unapata ya kwamba, tunapendelea yani kufuatilia pale kwenye mitandao ya kijamii Unapata kuna gazeti hayo yameandikwa tu huko ya mechapishwa Naam.

Naamu, kusema ukweli programu ya simu ambayo napenda kutumia kila siku ni huu programu kwa jina ya Whatsapp. Unapata kwamba wengi, tunapenda kujadiliana na watu ambao wakombali, maeneo ya mbali ya mbali, unapata kuna ndugu yangu ambayo hako kule Australia. Unapata ya kwamba tunaweza kujediliana na yeye kila siku.

Sera ya kampuni ambayo naona ni muhimu ni ile sera ambayo inafanya yani yale yanaitwa aje inashugulikia na mambo ya pesa ile ofisi ambalo linagawa pesa, linalipa watu ile ndiyo sera muhimu manake kila kitu ya muhimu ya kampuni inaendana na pesa yani Lakini pia unapata kampuni Sera ya maana pia unapata ni ujumbe ama ule mambo ambayo wako nayo yani ujumbe mambo lakini kusema ukweli mi naonelea sera ya pesa ndiyo sera muhimu sana.

Mimi ni mtu ambaye napenda mazoezi sana Asa unapata ya kwamba wakati sina kitu la kufanya napenda kupandilia milima kuenda kuona kule juu kukoje Manaka ukifika kule kwenye kilele cha milima Unaeza kuona dunia kwa upana ambao uko nao yani unafurahia kuona uwo mtazamo unakuwa mtazamo mzuri.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni Unapata kwamba mtandao ya kijamii kama pale X napenda kufatilia yale maoni ambayo watu wanatoa Unapata X nae watu huweka maoni watu naandika tu maoni pale wanaandika maoni sasa unapata kwamba mara mingi unapata Yanakufurahisha, yanakuonesha, yanakuelimisha mambo kama haya.

Naam, filamu ambayo naipenda kwa uzaidi unapata ya kwamba ni ile filamu kwa jina la Pulp Fiction. Napenda filamu hiyo niliipendelea, ni ya kitambo sana lakini niliipenda maanake kuna jamaa pale ambayo aliweza ku kunifurahisha sana. Kwa jina ya Samuel L. Jackson. Naam, unapata ya kwamba filamu hiyo yani iko na ucheshi Pia unapata pia ni, iko na vita ndani. Yaani kupambana na maisha pale, unapata kwamba, iko na pia mambo kama ya wauzaji wa madawa za kulevya, mambo kama hayo Unapata mara ya kwanza nilieza kuiona ni wakati mwaka wa elfu mbili kumi na saba, na'am. Unapata, unapendelea kuona mara kwa mara.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni ile tabia kuhizi. Kuiba kila mtu huiba ndio lakini kuna ule wizi ambayo sasa unapata kwa amba niwizi wa kudhohofisha watu wegine. Wizi kuna wizi siju wizi wa mabavu. Mtu anakuibia, tena anakukata, mapanga, sijui anakufanyia nini. Sasa nachukia tabia hiyo sana.

Muda wangu wabure napenda kujiburudisha pale na mafilamu ama yale anaitwa vipindi vya televisheni Napata kwa mba natumia wakati huo naoana filamu moja mbili ama niendileshe kipindi na televisheni pale napenda kutazama filamu za ucheshi vya vita naam.

Inategimea na wakati, unapata mara nyingine napenda kutazama, mara nyingine na penda kucheza Lakini kusema kweli yote yanaambatana manake napenda kucheza napenda kutazama pia Inategimia na wakati ambao naonelea yani, nikialikwa kucheza na cheza, nikialikwa kutazama na tazama, naamu.

Mimi starehe yangu mingi ni kukula chakula sasa wakati nataka kustarea naenda natafuta chakula mzuri pale nakula Kisha naweka filamu pale naona Unapata mambo kama hayo ama najipikia natafuta muda napika chakula mzuri nakula nafurahia naam, chakula ndicho kitu ambacho kinafanya starehe iwe kizuri.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani, maanake nyumbani ni pahali ambapo unaishi Sasa unapata, unapotengeneza pahali ambapo unaishi, pakue pali pazuri Unapata kwa ambani, ni mzuri sana kufanya kazi nyumbani utakuwa na ule yaani utulivu, nyumbani ni pahali pa utulivu Sasa unapotengeneze pawe pazuri, naam.

Mimi napenda kuandaa kahawa hiyo mkate ambayo napenda kula asubuhi napata kwamba inaambatana na kahawa, kahawa yangu napenda kuandaa kidogo nezaongezea na maziwa juu Lakini si mara kwa mara inategemea Lakini napenda kuandaa nachemsha maji Kisha hayo maji yakishachemka naeka kahawa ndani na sukari Chemka kidogo na natoa naamu. Napata mambo hayo ndio ambayo napenda kunywa Unapata mara kwa mara naeza kunywa kahawa asubuhi ama jioni Napenda kunywa kwenye kuna hoteli fulani pale kwenye muji wa kakamega Napenda kutulia hapo nanywa jioni naamu, Huwa nakuwa na furaha nikinywa kahawa hiyo.